Wakati wa pumziko ya mchana, mimi huteremusha sharubati kuandika makala mbalimbali, kusoma riwaya, na kupanga, namna nitakavyo maliza siku. Vile vile pia mi huongea na wazazi wangu kuwajulia hali namna wanavyoendelea na mipango ya siku ni gani, na vile vile pia namshukuru mungu.

Mziki ambao na usikiza mara nyingi ni mziki wa taarabu zile za zanzibari Tanzania Pemba ni mziki ambao mstarabu alafu huwa unanipa ustaarabu na kutulia taarabu na bongo za kipemba Ama ki Tanzania ndo ule mziki ambao nasikiza mara nyingi sana kwani huwa unanituliza.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa raga, wachezaji saba kila upende na ni mchezo mbao huwa unachezwa kwa mwendo wa kasi na unahitaji manguvu, yaani mchezo mbao unapenda zaidi mchezo waraga wacheza aji saba kila upende.

Fuhu ya Desemba, na nitembee maeneo kama vile Diani, na niembee Zanzibari Pemba, alafu niogelee kwenye bahari hindi, napenda kuenda pwani ya Kenya.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya ugriki ilio bara ulaya, bara uropa nchi ambayo ina maandhari ya kupendeza, ina mbuga ambazo zinapendeza, ina mabustani ya kufaana Alafu ni nchi ambayo ina istoria, ina makavazi ambayo inafuraisha Alafu ule mji wake unaitwa Anthens, una matukio mingi ya kihistoria na ni nchi ambayo ningependa kutembelea hivi karibu.

Tabia watu ambayo inanichukuza zaidi ni watu kuvitia vidole kwenye pua zao. Watu kuvitia vidole kwenye pua zao. Kisha wasalimie watu kwa kutumia mikono yanyewe.

Sana mi we kuenda hospitali, huwa siendi hospitali rahisi Kwa na maana ni nasiha na afya njema, huwa siendi hospitali rahisi ni nadra mimi kuenda hospitali.

Naam bila shaka natumia mfumo wa usalama wa vidole kuakikisha kuwa ile ya data ambayo iko kwa simu yangu ama iko kwenye komputa ama kwenye kipakatalishi haianguki mikononi mwa matapeli ambao wanaeza itumia kuimiza haiba na hadhi yangu natumia mfumo wa vidole kuakikisha kuwa kuna usalama wa kutosha kwa data yangu.

Timu yangu ya migui ninayoipenda zaidi ni timu ya Manchester United almaarufu man u iwepo katika lile jiji la Manchester kule, uingereza, bara Europa ni timu ambayo imejituma sawasawa na mashabiki wengi na imeshinda mataji me.

Naam navipenda vyakula vya haraka kama vile vibanzi vile ambayo vimetengenezwa kando ya barabara hivi vyakula vya haraka hunifurahisha kwani huwa na ladha tamu Alafu pia vimetiwa vile viungo ambavyo vinapendeza zaidi na napenda vyakula vya haraka na mara mingi mimi huvila jioni wakati ambapo natoka kazini vyakula kama vile vibanzi Vikiambata na kachumbari Ndivyo vyakula vya haraka ambavyo navipenda na kuvithani.

Wakati wa mapumziku kazi ni mimi huiteremsha mama kuinywa sharubati. Ambaye imetengezwa kutokana na maembe. Vile vile wakati huu mimi huandika makala. Tofauti kuhusu uchumi. Na nasoma riwaya. Na pia nachora. Alafu napanga baadhi ya mambo. Ama shuguli ambazo nitazifanya siku itakayo fuata. Na iwapo ni na muda zaidi na pingia niongee na familia na marafiki. Na niwaulize na mna wanavyoendelea na iwapo wana changamoto zozo.

Siishi mahali nilikozaliwa, kwa maana tulihama, kutokana na mgogoro uliokuwepo, baina ya familia, mahali ninakoishi, sio kule nilikozaliwa, siishi, mahali ambapo ni.

Kwa maana huu ndiyo mwezi ambao nilizaliwa na pia mwezi huu huwa nashuguli mbali mbali sherehe mingi watu wanajumuika pamoja halafu huwa na wakati mwingi ambao ninawezazulu amabustani, mbuga mbali mbali za wanyama kuona wanyama pori na kutembelea maeneo mapya ambayo sijatembea Mwezi niinaupenda zaidi ni mwezi wa disemba Mwezi ambao nilizaliwa Mwezi huu huwa nasherehe mbalimbali halafu ndiyo Wakati ambao tunapata kujukumuika na familia marafiki na kutembea mahali mbali mbali kama vile mbuga za wanyama kuona wanyama pori napia mabustani mbali mbali mbao inavutia na kwenda kwenye pani ya Kenya.

Asira ya kampuni ambayo ninaiona ni muhimu zaidi ni kuwa kampuni, inahimiza watu, wawe na akiba, kwani akiba haiozi akipata mshahara, angalau atenge pesa mahali ambayo itaisaidia.

Kinywaji cha baridi nachokipenda zaidi ni soda ya Fanta soda ya Fanta ambayo imetoka kwenye fridge ama jokufu ndicho kinywaji cha ambacho nakipenda zaidi.

Kujistawisha vipi a wakati wa likizo, anikuwa anaenda a maeneo ambapo sijatembea ilikuweza kuyathamini mandhari mbali mbali, a vile vile nijifunze vitu kama vile a kupanda milima na kuvua samaki akutwa kwa mto na pia nijifunze akwendesha garimoshi Avilevile najistawisha a kwa kuogelea a katika maji ya bahari.

Mtandaoni kuliko, napendelea kusoma habari mchanda oni kuliko, kusoma gazeti kwa maana mtandao huwa na habari anuai, habari mbali mbali ambazo.

Sina kazi nimetulia najifunza mambo, tajiriba, taaluma mbalimbali kama vile kubuni mashairi na pia navila vyakula ambavyo vina madini yote, protini, vitamini na ile madini ya nguvu na pia nahakikisha kuwa situmi vileo, sipigi anasa nahakikisha kuwa kama mimi ni mgonjwa naelekea hospitalini ili wabaini ni ugonjwa gani ninao.

Huwa na visasisha vifaa vya ngu mara kwa mara. Pindi tu vile vifaa vina tarehe zi mepitana inabidi ni mesasisha vifaa vyenyewe mara kwa mara. Kuhakikisha kuwa vinaendelea kufanya kazi vizuri sana ili kusije na kule kuchelewa chelewa wakati wa kuchukua intaneti. Na visasisha vifaa vya ngu mara kwa mara ili viwe hadi siku ya.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda na kuenzi zaidi ni hile mihogo. Mihogo alafu upate ule mihogo imesaga alafu kutengeza unga. Ule ugali ambao utapikwa kutokana na unga wa mihogo. Andicho chakula ambacho na kipenda zaidi. Alafu pia ule uji umetengeza hapo huwa mzuri zaidi.

Shughuli yangu ya kupendeza bila shaka ni kusikiza ule mziki mzuri wa taarabu Hasa wakati ambapo nimechoka nabarizi nimetulia Taarabu mzuri kutoka kule Mombasa pwani ya Kenya ama vile Tanzania ni shuguli ambae naipenda zaidi Wakati huu nikiteremsha na sharubati.

Mazoezi yangu ya kila siku wa ujumuisha kukimbia takribani kilomita tano kila siku na kunyoosha misuli asubui alafu jioni kuna kubeba vyuma vizito kuruka kamba kisha.

Barua pepe mara moja kwa siku hiyo ni mchana kuangalia enda hapo Kuna mawasiliano yoyote ama kitu ambazo ningependa kujua kutoka kwa idara ya juu.

Anapotaka kustarehe huwa nafanya nini huwa naekelea naasha redio Anieke ule muziki wa taarabu Anitulie nisakate densi pole pole halafu baadaye ninywe sharubati na pilau halafu.

Ili kuhakisha kuwa nimepunguza matumizi ya plastiki natumia mifuko mbadala, mifuko ambayo ni ya kudumu ili kubebea bidhaa ambazo nimenunua. Natumia mifuko mbadala, mifuko ambayo ni ya kudumu. Ili kuhakikisha kuwa navibeba bidhaa ambazo nimenunua katika mifuko hii badala.

Ula wali kuliko ugali, wali ambao umeekwa kachumbari, alafu ule wali, nichanganye na avocado, ni chakula ambacho na kienzi.

Kumbu kumbu ya kutisha katika maisha wangu nikuwa nikiwa katika darasa latano nilelekea kuogelea kwenye mtu na mara marafiki zangulicha ya wazazi wangu kunionya na kidogo nizame pasi nilieza kusaidiwa na mkuli mamu.

Hakuna kununua vitu kwenye maduka mbali mbali ama soko bidhaa ili nizione moja kwa moja sipendi kununua vitu kwenye mtandao Nataka ninunue vitu sokoni ama kwenye maduka ili nipate bidhaa ambayo ina ile idadi ambayo ina.

Kitabu ambacho nakipenda zaidi na kuenzi zaidi kinaitwa kidagaa kimemwozea na kimandikuwa na Hayati, au marahemu, mwalimu, ken walibora na kinasimulia kuhusu yale mateso ambayo Walalahoi, masikini, na raia, wasio na uwezo namna wanavyo kandamizwa na kutesa na viongozi wa Afrika walio natamaa chungu nzi.

Huu mwaka ningependa, nipandishwe mamlaka, kutokana na juhudi zangu, na bidii ambazo nazifanya kazini pia donge ama mshahara uweze kupandisha kutokana na.

Nina mahusiano mazuri kati ya mimi na wazee wangu mahusiano ambayo ni ya kufana zaidi mahusiano ya kuelewana kwa maana nawapenda wazee wangu na pia wananipenda.

Filamu ambayo naipenda zaidi inaitwa Rambo 1 imeletwa na mtu ambaye anaitwa Sylvester Stallone ni filamu ambayo anaenda kuwaokoa wale mateka ambao wametekwa nyara na majambazi. Anajituma sawa sawa na kuwa. Weza kutoa katika hile mateso ya majambazi. Filamu ambayo inaitwa Rambo 1 na Sylvester Stallone.

Data yangu huwa nahifadhi kwenye kama iwapo naifadhi kwenye tarakilishi na weka kwenye hard disk ili iwe sawasawa na iwapo ni mtandaoni huwa naiweka kwenye google drive ama one drive ama dropbox ili kuhakikisha kuwa data hii haipotei.

Jukumu nalipenda zaidi kazini, aniku kuakikisha kuwa wale wafinyikazi wenzangu, wanafika kazini kwa kati ambao unafaa, anapia kuakisha kuwa nafanya shugli, kwa muda ambao unatakikana, na kuakikisha kuwa nakamilisha kazi hiyo kwa kati ambao unafaa, wafanyi kazi wafike, niakishe wamefika kazini mapema, na pia wamejuku umika na kumaliza kazi zao kwa ma wakati.

Napenda viatu vya kawaida kama vile sneakers na lofas kwa ni viatu hivi ndivo mi uvivaa kila siku alafu viatu vyenyewe vinanipendeza zaidi viatu vya kawaida kama vile sneakers na lofas ndivyo viatu ambavyo navipenda navienzi zaidi na mi uvaa kila siku alafu bei yake huwa nafuu.

Bila shaka nawafahamu majirani zangu wote Kuna madime, mwashumbe, asani, kuna mwakidehu na ni watu ambao ni wangwana.

Nini oge, kisha baada ya kuoga, ni utoe mkeka inze kwenye bustani niutandike kisha nilale pale, uku nimeangalia zu.

Mchezaji wa mchezaji wa mchazaji ambae na mpenda ni mchezaji. Alikuwa mchezaji wa soka wa man united. Wayne Rooney waza ni mchezaji ambae ana jituma. Napia kuna mwachezaji kama vile Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Ambao wametia bidii katika soka ni wachezaji ambao napenda zaidi. Ila mchezaji wangu me nampenda zaidi siku zote ni Wayne Rooney. Alikuwa mchezaji wa Manchester United.

Somo la sayansi ambalo nalipenda zaidi ni somo la fizikia. Fizikia lina mataki kama vile mekaniki, joto umeme na sumaku na mawimbi na sauti. Kuna mwanga na fizikia ya kisasa hili ndilo somo la sayansi ambalo nalipenda zaidi.

Namna ninavyoshughulikia muda wangu wa mwisho ni pamoja na kugawanya kazi, kupanga kazi hiyo, na kuhakikisha kuwa, naanza kazi hiyo mapema, na nikianza kazi hiyo mapema, nipange vizuri, nikigawanya kazi hiyo bila shaka nitaweza kuhakikisha kuwa wakati unapo wadia nitakuwa nimemaliza kazi.

Anasomea habari mtandaoni wapi kwa mitandao ya kijamii kama vile Twitter, kuna YouTube, alafu pia televisheni kama vile kuipata kwa YouTube kama vile Citizen TV. Haivi vyombo vya dola huwa na habari kemkem na mara mingi mimi ufatilia YouTube na Twitter na nafata vituo kama vile Citizen ili kupata habari.

Huwa naenda cinema ama napenda kuenda cinema mara moja kwa wiki ayo ni siku ya jumamosi ambapo nipo sawa kabisa baada shughuli na nina muda wa ziada.

Na jamii yetu hairuhusu wanaume kuvaa vipuli. Vipuli huwa vya wanawake Mimi sivai vipuli ila sitawaipenda kuvaa vipuli Kwa maana vipuli ni vya wanawake na mi ni mwanaume huwa sivai vipuli nipo sawa namna nilivyo kwani mi ni mtanashati na najiaminia na pia natii azili.

Muda wangu wa bure natumia kubuni, mashairi na nyimbo. Vile vile naandika makala mbali mbali kuhusu jinsia usawa, jinsia uchumi na nafanya utafiti kuhusu namna navyoeza kuwa mwandishi shupavu katika lugha ya kiswaili.

Naam bila shaka siku zote nimeshiriki katika mashindano ya mchezo ya kuingiza Nikiwepo katika shule ya msingi naya upili na hadi Hata katika uchuo kikuu na mashindano haya nilieza kuipuka kuwa wa kwanza.

Na kuangalia nyota kwenye mawingu kwa sababu nyota huwa na urembo wake zinapendeza na kuvutia kweli kweli hasa usiku wakati ambapo kumetulia huwa napenda kuangalia.

Na herufi alafu neno siri. Niwe nakishe kuwa ni refu angalau herufi. Kumi na sita kuenda mbele. Alafu naepuka kutumia vitu ambavyo ni wazi. Kama vile tarehe ya kuzaliwa na nambari ya simu. Na anatumia pia sentenzi ilio fichwa. Hivi vita hakikisha kwa neno siri langu lipo. Salama salmini.

Naam napenda kupiga chombo cha muziki gitaa ni chombo ambacho nimejifunza kupiga tangia yale masimangoo ya muziki katika shule ya upili na gitaa siku zote mi hupiga katika kanisa letu katika ibada kutumbuiza mwenyezi mungu na gitaa ndicho chombo ambacho napenda kupiga zaidi na huwa kinanifura.

Nataka nifikie kiwango cha juu zaidi katika kazi yangu niwe meneja msimamizi wa kampuni yetu. Anifanye nihakikishe kuwa shughuli inafanyika ipasavyo na nihakikishe kuwa utende kazi ama yale matunda ama zile juhudi zinazalisha matunda katika kampuni yetu. Nataka nizidi ni pande ngazi niwe meneja msimamizi wa kampuni yetu.

Majira ninayo penda zaidi yaani majira kiangazi, kwa maana majira kiangazi huwasaidia wakulima kuvuna mazao yao na kufanya biashara kwa uraisi a kwani mvua hua hainyeshi na haisumbui. Na pia katika majira hii ya kiangazi, hali ya hewa hua na joto na mvua hua chache na mambo hua.

Najikinga vipi kutokana jua kali, bila shaka mimi hubeba mwavuli ili kuzuia jua na kunichoma utosini na pia kuvaa miwani ili kupunguza mianga mikali ya jua kukutana na macho yangu na kuniletea ile athari na vile vile mimi hujipaka yale mafuta ambayo inaitwa sunscreen kuhakikisha kuwa na midomo yangu haikau.

Mashambuliazi mabadiliko kazini, zambulakonza zaidina kubali mabadiliko kwa mwe wawazi kwani mabadiliko ni sehemu ya maendeleo katika maisha, pia najifunza mambo mapya haraka ili kuendana na mabadiliko na ninashirikiana na wenzangu kazini ili kuhakikisha kuwa mambo yako sawa.

Na mafta na kwa sababu chakula kisicho na mafta kwangu huwa hakina afya kuilikweli na siezi ipata maradhi Yanayotokana na kukula chakula chenye mafta mingi napenda chakula kisicho na mafta Kwani hiki hunifanya niwe na siha nzi.

Mboga ambazo nazipenda kula ni managu ama mnavu na ni mboga za kienyezi ambazo huwa na madini mengi kama vile vitamin E na vitaminC ambzo husaidia katika kuhakisha kuwa mwili umejilinda sawa sawa kutokana na maradhi. Mboga hizi pia huongeza damu mwilini na kusafisha damu pia.

Tunashereki ya mafanikio ya timu vipi kwa kuandaa shere ama karamu ya pamoja ili tule. Kusherekea ambao ufanisi ambao tumeweza kufikia. N pia kutambua wale ambao wameleta mafanikio na kuwazawidi. Anapia kupandisha wale ambao wamefanya vizuri zaidi mamlaka. Anapia kuwafanya wavyelelezo kwa watu wengi.

Naam napenda mziki wa zadi Haka sababu mziki wa zadi Hupitisha ujumbe ya kuhusu historia, dini na itikadi ya watu wetu katika jamii na pia mziki huu hua unafana zaidi Alafu hua unaeneza maadili Napenda kusikiza mziki wa zadi.

Nawe nishazi kazi na maisha ya kibinafsi Kwanza kabisa ni kwa kuweka mipaka wazi Anapanga muda wa kazi wa binafsi nikimaliza Anapanga vipaumbele kuhakikisha kuwa kila tukio lina wakati wao unagawanya kulingana na nguvu na busara ambazo.

Yani asubuhi hii niliamka nika sali, nika fanya mazoezi kukimbia kilomita atano, akisha baada ya hapo nika oga, nika osha anguo na vyo.

Alafu mambo huenda vizuri sana alafu wi-fi huwa inafanya shughuli kwa wakati ambao unahitajika alafu wi-fi huwa rahisi kulipia.

Anamna anavyo jipenda kujifunza mambo mapya ni kuchagua ile sehem ama ile mambayo yananivutia kama vile teknolojia Alafu pia kuna biashara, akisha baada ya hapo, ananza kudadisi wa kuchambua mambo moja kwa moja nijifunze kidogo kidogo mara kwa mara, nanichanganye njia kuakikisha kwa kusoma na kuwangalia kwa video na pia niulize maswali na jadi naandika ni nacho kifahamu hivi utakuwa ratibu ya kunisaidia kufanya mambo haya kwa zion.

Naam natumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter ama ile X, Whatsapp, YouTube, Snapchat mbalimbali kwa minajili ya kuwasiliana na kujiburudisha.

Maendeleo ambaye ningependa kuona katika jamii Ningependa kuona miundo msingi kama vile shule, hospitali na barabara zikiumarishwa zijenge upya Alafu wale matoto maskini Wapeleke shuleni wasome Alafu wale wasiojiweza kukuwa na ule mkupwa napewa ili wafanya biashara ili kujinua na kujikimu kima.

Kipawa ambacho sina ni ile kipawa cha uimbaji, kuimba nyimbo kwa sauti nyororo. Sina kipawa cha kuimba ni kipawa ambacho ningekuwa nacho, ningekuwa mbali zaidi, ningekuwa letea watu, burudani tosha ila sina kipawa cha uimbaji.

Jioni kabla ya kulala, napanga chumba changu, naosha vyombo, na kisha baada ya hapo nipige mswaki, nishamaliza kupiga mswaki, nivalie yale magwanda ya kulalia, alafu nisali, kisha nilale.

Naam napenda kucheza ngoma, haza zile ngoma zenye midundo, yenye sawa, midundo, mizuri, huwa nacheza ngoma zenye midundo, mizuri, ingawa, siwezi kucheza kimwili, nafurahi mitindo na mziki, huwa nacheza ngoma zenye midundo, mizuri.

Ujuzi ombao nilihitaji kuimarisha ni ujuzi wa mawasiliano kama vile kuongea kwa ufasaha huwa siongei kwa ufasaha wana changamoto kuongea kwa ufasaha pia kuandika vizuri na maandishi yaonekane vizuri zaidi ili asomeke vizuri ana pia kusikiliza kwa makini wana changamoto kusikiliza kwa makini.

Uzoefu wa kazi ambao umenifunza zaidi ni kufanya kazi yenye shinikizo ama muda mfupi sana. Huu umenifunza kuwa msimamizi wa muda, kufanya maamuzi ya haraka na kuwajibika katika kazi ni kuhakikisha kuwa shughuli ama kazi inakamilika kwa muda mfupi.

Yeah, na kila asubuhi kilomita tano, hili huwa zoezi la ziada na hunifanya niwe mwenye siha.

Sipendi kuoga kwa maji ya moto mimi huoga maji baridi kwa sababu maji baridi hufanya mwili wangu utulie na uwe upo sawa sawa kabisa. Sipendi kuoga kwa maji moto huwa naoga.

Siku zote mimi ni mtu wakuamka mapema ila si usiku. Mimi hupenda kuifanya shughli zangu mapema asubuhi wakati akili. Bado imetulea na ipo stadi sawa.

Baada ya kazi huwa natulia dakika 20 kisha niende nifanye zoezi nibebe vyuma nikimbie ninyoshe misuli baada ya hapo nioge baada ya kuoga nitengeneze chajio nile nikishamaliza kula niongee na familia halafu nipange mikakati ya kesho kisha baada ya hapo nisali nilale.

Mi hutumia zana za digiti, kila siku zana za mahasiliano kama vile telegram, kuna whatsapp na zoom kwa minajli ya mawasiliano alafu pia kuna zile zana za kujifunza na elimu kama vile natumia google search, youtube na google classroom napia kuna duolingo, kazi ya mahasilishazi natumia microsoft kuhakikisha kuwa mambo.

Za tarabu, zile tarabu za Mombasa pwani ya Kenya, napenda kuhimba Kuhimba, kuniliwaza.

Ni mchezo wa soka, nacheza kama kiungo mkabazi na uwa nafurahia zaidi najituma najizatiti Mchezo wa soka ndio mchezo ambao napenda kucheza zaidi, nacheza, nafasi ya kiungo mkabazi na mi huwa imara ama kiungo muhimu katika timu yetu ambao huitwa timu ya bidii, timu ambayo imeshinda mataji mingi kutokana na tajriba na uzoefu wangu kucheza katika Kile kiwango mana.

Hatabia ambayo naipenda kwengeni ni watu wawe watu watulivu na watu wenye nidhamu, wasio watu wakutusiana. Watu tabia utulivu na nidhamu, ndiyo naipenda kwa watu wengi.

Unafanya marafiki wapya vipi kwa kujihusisha na watu, kujihusisha na vikundi mbali mbali kama vile vya michezo, vikundi vya kazini, vikundi vya kanisani. Hivyo itahakikisha kuwa na nikishajuinga na vikundi hivi na kisha kuwa na kuwa ule mtu ambaye ni msikivu na sikiza sana alafu naongea machache alafu pia nawasaidia kuhakikisha kusaidia watu kutakisha kuwa na kutana na marafiki wapya.

Kiti za tukio na lilikuwa nikonga mano la au ule mchezo wa kuigiza wa amashule za upili na shuguli hii ilikuwa na watu wengi na nilifuraia zaidi.

Toka kazini, vile vile, baada ya kuosha nguo, na kufanya usafi wote, jumamosi huwa natembea kwa miguu nikizunguka maeneo mbali mbali kwani jambo.

Na ningekuwa na uwezo ningetamani kurudi ujanani kwamana ujana ndio ule wakati ambao Majira mbao nilifurahia maisha zaidi Kwa tengamana na wenzangu kwenda kuogelea kwenye mito kuenda kuwinda sungura na wanyama wingineyo na pia kwenda kuwalenga ndege mbali mbali na ilikuwa tunamichezo mingi kama vile soka na kukula pamoja kushirikiana na kuchangamka na wezangu Ila wakati ya sikwizi unangali Wakati kama huu watu wametapakaa maeneo mbalimbali Ningekuwa na wezo Ningetamani kurudi ujanani mana ujanani kulikuwa na mambo mingi mazuri na pia historia ujanani ilioni ya kufana zaidi Ningekuwa na uwezo Ningetamani kurudi ujanani Kwasababu ujanani kulikuwa na mambo mazuri ambayo sikuizi siyaoni na siya pati uli utangamano.

Uzoefu wa kushangaza ambao nishawaipata ni siku moja nikiwa shuleni mvua ilikua kali nilikua nimejikinga chini ya mti kisha nikapewa lifti na ule mtu alinipea lifti alikua malimu mstaafu kisha akanipa wosia kua niwe kijana wa kujituma na mti.

Sifa muhimu wa kiongozi mzuri niwe mtu ambaye anelewa wale ambao anaongoza alafu awe mtu ambaye ni wazi asiwe na mapende leo.

Napenda kuchora. Yaani sanaa ya kuchora ndiyo sanaa ambaye. Napenda zaidi. Napenda kuchora kuliko kupaka rangi. Napenda kuchora kuliko kupaka rangi. Sanaa ya kuchora ndiyo nayoipenda zaidi. Nachora vitu mbali mbali kama vile mito, ramani, matukio ya kihistoria, wale watu wa zamani. Na pia nichore taifa letu namna inavyo kaa wanyama pori na vitu mbali mbali Napenda kuchora kuliko kupaka rangi Kwani kuchora ndio sanaa ambayo.

Mi hutulia kama maji mtungini, kisha ninakili chini, namna ninavyotaka kupata suluisho wa endapo hatutaputa suluisho na watu itabidi nimetafuta mtu, anayenizidi umri, kisha tulete.

Napenda kujaribu vyakula vipya hasa vile ya kigeni, vyakula vilewe nchoka maju ama kubara indi ni vyakula ambavyo na vipenda zaidi. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa manavina madini.

Bata, bata mzinga, bata bukini na pia njiwa ndege hawa kama vile kuku anataga mayai ambayo yanalika.

Tamani niwe nao ni uwezo kuendesha gari moshi. Nisikumaga nijeniwe kandawala. Kisha nendeshe garimoshi kutoka Nairobi hadi Mombasa. Garimoshi ni baadhi ya vyombo vya usafiri ambvyo unavienzi zaidi. Uwezo ningependa kuwanao ni kujua kuendesha garimoshi kwa ushupavu na stadi. Au uwezo kuendesha garimoshi ndiyo uwezo ambao natamani ningekwa nao.

Zawadi mzuri ambayo nishawahi pokea ni saa ya dhahabu ambayo alinipokeza mama mzazi na baada ya kujituma sawa sawa saa hii. Aliweza kuagiza kutoka insi au turuki. Alafu ika nifikia, nikaichukua kwenye uwanja wandege. Zawadi mzuri zaidi ambaye nimepokea ni saa ya dhahabu niliyo tunukizwa na mama mzazi.

Harufu nanayoipenda zaidi na kuithamini zaidi ni harufu ya uwa liitwalo waridi Harufu ya uwa liitwalo waridi ndiyo harufu naipenda zaidi Kwa ni harufu nivutia na huwa inanifunya ni jihisi nipo sawa na ni harufu ambayo ikiwepo chumbani hua inafanya chumba kinakuwa sawa kabisa Harufu ya waridi uwa ndiyo inayenipendeza zaidi.

Naam nalifanya huwa nalifanya zoezi la yoga kila asubuhi ninapo amka, zoezi hili huwa lina nisaidia sana katika kupumua, ni zoezi ambalo linanifanya natulia, linaniliwaza, kisha linatoa zile fikra mbaya ama ule msongamano wa mawazo huwa nalifanya zoezi la yoga kila wakati ninapoamka.

Maua kama vile waridi, huwa na harufu inayependeza zaidi, harufu ambayo inanifurahisha na inanivutia. Nayapenda maua kwa sababu yanafanya bustani ama boma la mtu likae ile kufurahisha zaidi na yana urembo Nayapenda mauwa kwa sababu ya na urembo yanayofraisha.

Namna na nishugulikia udhaifu wangu kazini ni pamoja na kutambua kwa ni uthaifu wangu ni nao ni wa aina gani Kisha baada ya kutambua ni na udhaifu hivyo nitahitaji na nitafute msaada kutoka kwa wengine waniambie nifanya hivi na hivi na pia nijifunze kwa makusudi nihakikishe kuwa anafanya mambo namna inavyo hata kama jambo hilo alinifraise na nihombe marejishwa ama feedback ya mapema ndio nijue shida ipo wapi na nitatua.

Utaratibu wangu wa kutengeza kahawa ni huwa na chemsha maji kwenye birika. Kisha baada ya kuchemsha maji kwenye birika. Anaweka kahawa. Baada ya kuweka kahawa na mimina majimoto. Naongeza sukari. Kisha baada ya kuongeza sukari niongeze maziwa. Alafu baada ya mudai mchache kahawa itakuwa tayari.

Ule miaka miwili alafu pia mshahara uliweza kuongezeka kutokana na shugli ambayo yanilifanya vizuri na pia kupewa mamlaka ya kuhakikisha kuwa kuna wadogo.

Nikisha sali ama kuswali, nioshe uso, bada kuosha uso nikimbi, takribani kilomitatano Baada ya hapo, ninyooshe misuli, nikuje ni oge, nikisha oga, anipige mswaki Halafu, nitengeze kahawa, ninywe kahawa, nikishainywa kahawa.

Nakaa hadi saa ngapi usiku? Na siku zote nakaa hadi saa tano usiku. Hii ni baada ya kula kupiga mipango ya siku ambayo itaweza kufuata. Kuongea na watu wa familia. Kunakili makala mbali mbali na pia. Kusoma riwaya na kusali. Nakaa hadi saa tano usiku. Kisha nilale.

Jee, naifadhi kitu cha dhamana naam. Nahifadhi staka badhii za shamba katika benki kuu ya Kenya na pia ninazo dhahabu ambazo nahifadhi katika benki kuu ya Kenya ambalo nahifadhi staka badhii za shamba katika benki kuu na vile vile pia dhahabu.

Namna ninavyoandaa ripoti za kazi ni kuhakikisha kuwa ripoti hiyo inakichwa cha chake jina la ripoti idara mataasisi alafu tarehe pia halafu pia nihakikishe kuwa kuna utangulizi lengo la ripoti ya sasa ni geni alafu majukumu ama shughuli hizo zinifanya niorodheshe kazi zote nilizozifanya kwenye ripoti hiyo.

Na kitendo cha wema ambacho nimekifanya ni kuwa katika jamii yangu wale watoto wasiojiweza nimelipia baadhi yao karo kuhakikisha kuwa hapo shuleni wanapata elimu na ni kitendo ambacho niliona kilipigiwa mkono hongera.

Pisa kigeni ambacho nimejaribu a ni pizza Pizza ambayo nimewahi kujaribu ni pizza Nilikipata katika mkahawa moja mjini Pizza ile ilikuwa na mkate laini ju yake na kukiwa na zabini, nyama na mboga na liweza.

Na ni mji ambao kitambo zamani ulijulikana ulipewa jina hilo kwa sababu mzungu aliashiria kumega ni kumanisha ile hali ya kumega ugali. Alafu nao wale watu wa kwetu wakaipee kakamega ni mji ambao vile vile una dhahabu anu.

Naam nishawahi kuenda kwenye tamasha la mziki nikiwepo katika shule ya upili nilikuwa mwanamziki mashuhuri na tuliweza kufanya vizuri Tukafuzu na tukawa nambari ya kwanza.

Mimi ninapendelea chakula chenye ladha ya kati Kisichopitiliza chumvi wala pilipili Lakini kiwe na viungo vinavyotokea vizuri halafu kiwe chakula chenyewe ni kitamu kiwe chenye ladha aya kati pilipili isiwe mingi chumvi isiwe mingi.

Wakati wa wasiwasi mimi hufanya mambo yanayo nituliza kwa hatuwa mimi husimama kidogo na kupumua kwa kina. Anijaribu kuelewa chanzo cha wasiwasi ni kipi. Nakisha nitaweza kutafuta suluhu na baadaye mambo yatakuwa sawa wasiwasi utahidi.

Ninazo njia mbalimbali za kupumzika. Mojawapo ya njia kuwa napumzika nikisikiza mziki taratibu, wa tarabu. Vilevile napumzika kwa kusoma vitabu au kujifunza mambo mapya. Nakutembea na kufanya mazoezi mepesi ili kunisaidia kuondoa mawazo. Izo ndizo baadhi ya njia ambazo natumia kupumzika.

Mchezaji bora wa mpira wa vikapu ni LeBron James, huyu ni raia wa Marekani, ni mchezaji alie, aliye endelea kucheza, amecheza kwa viwango vya juu zaidi ya miongo miwili na yeye ndiye mfungaji bora wa muda wote wa NBA na ameongoza ligi kwa ubora na ustadi wake na anajituma sawa.

Nyama ninayoipenda zaidi, ni ile nyama ya kuku, kwa sababu nyama hii huwa laini na rahisi kupikwa. Halafu nyama hii inakuwa na latha tamu, ina maadini, mazuri ya proteini, yanayosaidia kufanya mwili uwe sambamba na viungo vya mwili pia kukua kwa kasi.

Nlikuwa naliona bustani zuri kabisa, lililo na mimea ainayake, alafu kuna ndege pia wa rangi rangile, pia kuna kuku ambao wanatembea kutoka sehemu moja adi nyingine wakitafta mahali ambapo waeneza chakura ili wapate chakula, na pia kuna ng'ombe ambao wana kula nyasi, na pia kuna vitoto ambavyo vina chezea kwenye uwanja na kufraia uwanja wenyewe. Nikangalia pale naona miti aina mbali mbali ambayo inaheka kivuli kinachopendeza na niliona jua kwa mbali.

Naam napenda chakula kitamu kama vile halua, chakula ambacho kimeandaliwa, na viungo mbali mbali, halafu pia chakula hiki kiwe kimeandamana na kachumbari, kimewekwa pilipili na nchumvi ya kutosha, napenda chakula ambacho ni kitamu kwa sababu chakula hiki huwa na radha tamu na kina manufaa kwa mtu.

Napendelea shati kuliko tishati kwa sababu shati linaonekana nadhifu siku zote Haswa kaa kazi ama matukio rasmi kidogo Napendelea ile shati la mikono mirefu kwa sababu linaleta ile ishara ya urasmi na hivyo ndo napenda napendelea shati kuliko t-shati.

Nasaidia jamii yangu vipi, anasaidia jamii yangu kwa kuwa lipia karo wale watoto mayatima ambao hana uwezo na vile vile kusaidia wale awazee, wasiona jiweza, ajuza, bikizee kwa kuwapa vya kula kama anamafuta ili kuakisha kuwa anapika, anakula alafu apo salama na pia naakikisha kuwa nafyeka nyasi ama maji yaliotoma ili watu wasije wakapata marathi ya kipindu.

Nawasiliana vipi na wafanyikazi wenzangu? Kuna ile moja kwa moja kwa njia mwongezi, ile kuongea uso kwa uso, na pia nawaandikia arafa, na pia nawatumia barua pepe ambayo wanahitajika kusoma na kufanya namna ilivyo.

Programu ambazo nazitumia mara nyingi ni kama vile WhatsApp, Instagram, YouTube na kujifunza kama vile Google Classroom. Programu hizi hunisaidia hasa katika kufanya uchunguzi na vile vile kuwasiliana na baadhi ya wenzangu katika maeneo mbali mbali.

Bila shaka hua natumia mdagani mtandaoni kwa usiku, natumia masaa mawili mtandaoni kwa usiku i nikuanzia mida ya saa tatu na saa nne usiku mtandaoni ili nieze kuongea ama kuzungumza ama kuwasiliana na wezangu katika mitandao ya kijami baada hivo nieze kulala.

Ningependa kujifunza kucheza ama kupiga gita Ningependa kujifunza kupiga gita Kwani ni hii ndiyo ile ambayo sina Ningependa kujifunza kupiga gita Kwani hii ni sanaa ambayo sina wala sitambui ila siku moja.

Anapenda kuandika kwa mkono ila si komputa kwa maana nina jiaminia, nina hati ambayo inasomeka vizuri, alafu pia kuandika ni sanaa ambayo napenda zaidi, alafu nina hati ambayo inapendeza kweli, ninapenda kuandika kwa mkono ila si kwa kutumia komputa kwa maana mimi, nina hati ambayo ni safi.

Programu ya simu ambayo natumia kila siku ni ile programu ya Whatsapp Natumia kutuma ujumbe kupiga simu, video na marafiki ama familia Inauzwa kama moja ya app zinazo tumika sana duniani alafu pia kuna hili programu ya YouTube ninayo tumia kutazama video mbali mbali.

Ili kuwatia motisha wenzangu jambo la kwanza ambalo nafanya ni Nawasikiliza endapo wanatatizo niwatoe msaada alafu natumia maneno ambayo ni chanya kwao alafu nawaonyesha imani itakikisha kuwa wana.

Jusi iliotengeza kwa embe, ndiyo jusi naipenda zaidi kwa sababu huwa na ladha tamu ni mzito kidogo na inatia ngunfu. Jusi naipenda zaidi ni ile jusi ambaye imetengeza kutokana na maembe kwa sababu huwa na ladha tamu ni mzito alafu ina virutubishi.

Napenda kulima bustani kwa sababu huwa kuna nituliza, kuna nifundisha kuwa na subra na mwishoe matokeo halisi huonyesha jitada yangu kwani huwa napata mazao.

Kinywaji, ninachokipenda kunywa asubuhi ni kahawa, kahawa moto, isiyo na sukari ndicho kinywaji ambacho nakipenda asubuhi Kwani hunisisimua na kufanya akili yangu iwe stadi na ange na kahawa hii hua naiteremsha na mayai ama mbili Kinywaji, ninachokipenda asubuhi ni kahawa moto, isiyo na sukari ndich kinywaji.

Nafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kwanza kabisa, nielewe lengo la mkutano ni lipi, mkutano huu ni wa nini, alafu kisha nipitie agenda mapema kabla ya mkutano mwenyewe, ni sanye taarifa muhimu, itakayo nisaidia katika mkutano huu, nijiandae kuchangia na pia nipange muda wangu vizuri katika mkutano.

Siku mingi napenda kuvaa nguo za kirasmi, nguo kama vile suti, iandamane na koti na vile vile shati safi, alafu pia surwali iwe ya heshima, ni nguo ambazo napenda kuzivaa alafu ziwe zile za rangi, nyeusi kwani ndiyo rangi ambyo naipenda zaidi.

Nini kinanifanya nicheke? Baadhi ya mambo ambayo hufanya ni nicheke ni utani na vichekesho hasa vinavyohusiana na maisha kila siku mambo nisiyo yatarajia kutokea kumbu kumbu za furaha kuona wengine wakicheka ucheshi unaogusa kibinafsi na ndiyo mambo yanayonifanya nicheke.

Nahimizaje ushirikiano katika timu? Kwa kufanya mambo yafuatayo nawasiliana nao kwa wazi na kwa heshima nawasikiliza kwa makini natambua na kuthibitisha mchango wa kila mmoja nagawanya majukumu kwa haki na halali najenga mazingira salama nawashirikisha katika maamuzi ya kila.

Napendelea mfumo wa Android katika simu. Kwa maana Android upatika na kwa aina nyingi za simu, bei mbali mbali, hubinafsisha zaidi maswala ya skirini, harafu na programu. Android inafanya kazi vizuri kwa watumiaji wa ramani kuchukua picha na kazi za kila siku. Ndo maana napenda mfumo huu.

Napenda wale wanyama ambao tunafuga nyumbani, wanyama kavile mbwa, mbwa ni maminifu, rafiki wa karibu, wa binadamu, alafu pia kuna paka ni mnyama asietegemea, yeyote lakini, tunampenda kwa sababu hufukuza na kuwala panya ambao hua waribi.

Na sherehekea siku kuu kwa kuvila, vyakula, vitamu, ambavyo pia mwenyewe miu ndio viandaa na pia kuzuru katika mbuga za wanyama na kutembea kwenye mabustani yenye urembo wa kufana na mazingira ya kupendezi.

Mbea msituni kwa maana, msituni kuna hali ya hatari, kuna wanyama pori wakali kama vile simba, na kuna chatu, pia kuna chui, wanyama mbao wanaeza niletea madhara.

Nawe kazi malengo ya kila mwezi kazi, hii linaaza na lengo kubwa, alafu natumia kanuni ya smatini kuhakikisha kuna mahususi yanayopimika, yanawezeka yenye muhimu, yenye mda maalumu, vile vile nagawanya lengo kuwa kazi ndogo napanga vipau mbele namna nanyo ishughulikia, alafu naandika malengo yake, hili litahakikisha kuwa kila mwezi malengo ya.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mhasibu katika benki kuu ya Kenya na kwa ni kazi ya kupiga hesabu na kurikodi a matokeo ya accounti ya fedha Ndio nayoitamani zaidi ndoto ya kukua mhasibu katika benki kuu ya Kenya.

Wakati wa baridi kali nafanya nini, najilinda dhidi ya baridi kwa kuvaa nguo nzito na za tabaka nafunika sehemu nyeti kama kichwa mikono na miguu naepuka kukaa kwenye upepo mkali kwa muda mrefu nahakikisha nimepata joto la mwili kwa kunywa vinywaji moto kukaa karibu na sehemu ya joto na kuoga maji moto.

Naam napenda kucheza michezo ya video kwa sababu michezo ya video hukuza uwezo wangu wa akili wa kufikiria, hukuza ushirikiano wa kijamii, uniburudisha na kupunguza msongo wa mawazo na uniletea pia furaha vile vile na hunisaidia kielimu na ujuzi utaratibu wa macho na mikono kwani hunifanya niwe ange.

Somo gani nililokuwa nalipenda? Shuleni ni somo la hisabati. Kwa sababu hisabati lilikuwa inaendeleza uwezo wangu wa kufikiria, kufundisha maandiki uchambuzi na utatuzi wa matatizo. Pia hisabati hutumika katika maisha ya kila siku. Hivo ni la msingi kuwa kila mtu anafaa ajue hisabati. Na hisabati nikuwa naona kama ni mchezo wa nambari ulio kuwa unanifrahisha.

Chumba nnachokipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala kwa sababu huwa ni mahali pa kupumzika na kurejesha nguvu baada siku ndefu Hutuoa faraga na kunipa utulivu na ninafasi ya mimi kuwa bila presha yoyote chumba cha kulala ndicho chumba nnacho kipenda zaidi.

Tukio gani muhimu katika maisha yangu nile tukio ambalo nilipata kazi Baada ya kuhitimu katika chuo kikuu hilo limanisha kwa mara ya kwanza nilingeeza kujitegeamea mwenyewe Kwani nilikuwa napata msaada kutoka kwa wazazi Tukio la kupata kazi ndilo tukio ambalo ni la muhimu zaidi katika maisha.

Unafanya nini kulinda mazingira nahakikisha kuwa nimepunguza matumizi ya plastiki ama sandarusi, na natumia vitu tena badale ya kutupa, natenganisha taka zinazoweza kurejeshwa, nahakikisha kuwa kuna usafi wa mazingira, hamna kutupa taka ovyo ovyo nalinda mazingira kwa kupanda michi.

Naamua nazigawanya taka zangu kwa taka ambazo kuna zile ambazo huwa zinaoza kama mabaki ya chakula maganda matunda na majani na kuna taka ambazo huwa haziozi kama vile plastiki chupa makoko na mifuko hizi taka zisioza mimi huzichoma kwa maana zina madhara kwa mazi.

Na napenda kupiga picha nikiwa maeneo ambapo nipageni halafu pia yu endapo yale matukio ambayo najihusisha nayo haya ni matukio ambayo yatakueko na kumbukumbu huwa napiga picha vitu ambavyo vitaniletea kumbukumbu Napenda kupiga picha na nikiwepo katika maeneo mapya ama yale matukio ambayo yataniletea kumbu kumbu.

Mahali ninapoishi panaitwa ponda raha ni mahali ambapo pametulia. Pana mikahawa mbalimbali watu wanapenda amani. Alafu pia pana kanisa na misikiti ya ibaada na pana mito mizuri inayopendeza. Kuna mabustani pia na ndege wa kila aina ambao wanavutia sana.

Mfanyikazi bora mfanyibiashara bora zaidi Elon Musk raia wa marekani ambaye ndiye tajiri mkubwa dunia mzima na kampuni kama vile Tesla anajituma sawa sawa na anabidi.

Mbwa ni mnyama ambae na mfuga kwa sababu mbwa huwa rafiki, mbwa ufkuza hatari, amawale wa maadu imbele na huwa anatuamrisha ama anatuelekeza endapo hatari yote ipo alafu mbwa huwa mwaminifu na nirafi.